Tabia inayochukiza sana ni unafiki. Mtu anasema au kuonyesha kitu kimoja huku akimaanisha kingine. Hii inaondoa uaminifu na heshima katika mahusiano ya baina ya watu wawili au zaidi.

Ninaenda hospitali mara moja au tatu hadi tatu kwa mwaka na mara kwa mara huwa naenda hospitali kufanya uchunguzi wa kawaida almarufu check up alafu zingine kama nikipatwa na mafua makali maumivu au chambo lisilo la kawaida kiafya.

Asiku yangu ya kusaliwa wanashekerea kwa njia ya kawaida lakini kipeke. Kama kula keki ninayo ipenda, kuwa na watu wa karibu, musiki laini, au muda wakutafakari mwaka ulio pita. Si lazima iwe sherehe kubwa, mradi kuna kuraa upendo na kumbu kumbu nzuri.

Kinacho nipa motisha kasini ni kuona kasi yangu inasaidia watu kama mtu akipata msaada kuwelewa jambo au kufikia lengo lake kwa msaada wangu hiyo unipa ngufu ya kuendelea pia kujifunza kila siku na kuboresha kile ninacho kifanya hunipa msukumo wa kuendelea.

Napenda wote kwa sababu tofauti. Paka ni watulifu, wasafi na najitagemea. Mbwa ni waminifu, wachangamfu na uonyesha upendo mwingi kwa hasi. Kila moja anatabia yake ya kipeke inayofutia. Nigefurahia kuwa na wote wawili. Paka kwa utulifu, nyumbani mbwa kwa olinsi na urafiki wakaribu.

Uweze kukamilisha kazi kwa wakati, napanga ratiba, napeleka vipaumbele kwenye vitu muhimu, navunja kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo na kuepuka usumbufu. Na pia najiwekea muda wa mapumziko ili nisiishiwe na nguvu, nidhamu ya kupanga kazi mapema ni silaha yangu ya mafanikio makubwa.

Jukumu ninalolipenda, zaidi kazini ni kusaidia watu kutatua matatizo. Iwe ni kutoa taarifa, kueleza jambo kwa njia rahisi au kusaidia mtu afikie malengo yake. Inaleta hisia kwangu ya maana na mafanikio.

Napenda mkate wa mayai kwa sababu ni mkate unatengenezwa kwaunga ngano laini mayai mengi, siyagi, masiwa na sikari kidogo. Huu mkate huwa na latha tamu na harufu nzuri inayo tokana na mayai na siyagi. Tabia kuusa mkata huu ni unyefu unyefu na ulaini rangi ya dhabahu juu latha laini na tamu kidogo.

Napenda kufanya kasi na wengine kwa sababu ushirikiano uleta mawaso mapia, upunifu saidi na usaidia kutatua changamoto sa kazi kwa mapema na kwa haraka lakini pia nawesa kufanya kasi peke yangu asa inapo itaji umakinifu na utulifu.

Ninapenda tabia ya uaminifu kwa watu wengine. Mtu kuwa mkweli au kuaminika. Hata kwenye mambo, madogo madogo. Pia, ninapenda tabia ya heshima, unye nyekefu na kujali wengine. Hizo nitabia ni nazo sithamini sana. Zinajenga mahusiano bora na masingira ya kuaminiana.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini. Hivyo ndivyo ninavyoweza kupendekeza kufanikisha hilo. Kuanza na malengo makubwa ya mwaka, kueka vipaumbele, kuweka malengo maususi, na yanayo pimika kupanga ratiba ya kila wiki, kufuatilia maendeleo, kujithamini, mwishoni, mwa mwezi.

Changapoto ni naso patana na naso kasini ni nyingi na baadhi ya kawaida ni kukosa mawasiliano masuri, msungo wa kasi, kujeleweshwa kwa kasi na wengine, mabadiliko ya mara kwa mara, la lafu ukosefu wa motisha na teknolojia au fifa afifu.

Napenda kufanya mambo yanayojenga ukaribu na furaha na marafiki zangu kama vile, kuzungumza na kucheka pamoja, kucheza mchezo au kushiriki shughuli pamoja kama mchezo ya board mpira au hata kutembea, kula pamoja, kusaidiana kwenye changamoto na kusafiri au kutembea sehemu mpya ili kujenga kumbukumbu za pamoja.

Matukio muhimu katika maisha yangu ni kama vile kumaliza masomo na kuhitimu juo kikuu kupata kazi ya kwanza Kwa hiyo ni hatuwa yangu ya kwanza kujitegemea kukutana na watu muhimu, rafiki, mwalimu au aliyebadilisha mtazamo wa maisha na kufanikisha lengo kubwa kama kuanzisha biashara au kushinda tuso.

Nikiwa nafuraha nyumbani kama kawaida, kama kawaida ni wanafanya, wanasikiliza musiki au kutasama filamu, kusoma vitabu vizuri, ya ukusa marifa na au kufurahia hadithi, kupika au kula kitu ninacho kipenda, kusunguza na familia au marafiki, kufanya shughuli zao upunifu.

Ili kuangesa usalishaji wangu, ninapanga ratiba ya kasi yangu kwa kuweka vipaumbele au kugawanya kasi kubwa katika hatuandoko, kueka malengo maususi na yenye, kipimo, kujiepusha na vitu vina vyo tatisa, kuchukua mapumziko ya kawainda, kutumia zana saa, kusaidia kasi, kujifunza kuporesha na kuporesha mbinu.

Chumba changu cha kulala, nakuwa na utulivu na mazingira ya tulivu na ya kupumzika. Kipo na kitanda chenye, mto mzuri na msinga ya rangi ya neema kama blue au kijani hafifu. Makabati madogo ya kuhifati vitu kama vitabu na vitu vya binafi taa ya usomaji kando ya kitanda. Kari ndogo ya kazi au mahali pa kuweka computer ndogo kwa shuguli za kufanya kazi au ukusoma.

Ninapohitaji msaada kazini napenda kuonyesha wazi changamoto ninazo kutana naazo kuomba ushauri au msaada wakitaalamu kujifunza kwa makini ushauri uliotolewa na kushirikiana kwa pamoja na kujifunza kutokana na changamoto.